Naamu, mimi hupenda kufanya kazi nyumbani. Nahisi kuwa nyumbani ndipo ofisi mzuri sana kwangu kwa hivyo hadi kazini ninapopata ruhusa ya kuja nyumbani kufanya kazi ninayofaa kufanya nyumbani. Napenda hivyo sana kwa sababu hua nahisi kuwa niko ninapofaa kuwa.

Mimi huwa singoji barua pepe mara kadhaa kwa siku kwa sababu hiyo mambo yalipitwa na wakati. Mambo ya barua siku hizi hayafanyi kazi kwa sababu siku hizi kuna televisheni, kuna simu, kuna rununu, kuna social media yenyewe, yenye yako hapo. Kwa hivyo mambo ya barua pepe haifanyi kazi kwa sababu unaweza enda uongelesha unayetaka kumwongelesha whatsapp.

Mimi hujaribu kutoenda hospitali, hata kaniwezapo mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo, najaribu kumaliza mwaka bila kuenda hospitali, lakini nikilemewa hapo ndipo itabidi niende hospitali. Lakini mwaka kama huu sijafika hospitalini kwa ugonjwa wowote nimekua sawa, mwaka wote umepita.

Mimi hupenda kunywa kahawa asubuhi, kahawa ni tamu, kahawa yanipendeza. Kwanza ikiwa na maziwa nasikia yaonja taratibu sana yaonja vyema sana. Kwa hivyo mi hupenda kunywa kahawa yasafisha koo yanipendeza. Yanifanya niamke zaidi, yanifanya niwe na nguvu, yanifanya nisikie niko sawa sana.

Hakuna mfereji wowote wa TV ninaoufuata kwa sababu siku hizi TV ni ile smart TV kwa hivyo haina mfereji wowote. Kazi twatumia YouTube ili kueza kuona mfereji tunayotaka kwa hivyo maybe kitu kama Citizen Citizen TV ndio twaweza amua kua tukiona ili kuona news na vitu kama hivyo.

Mimi hupenda kuoga na maji ya moto. Kwa sababu hi hutuliza misuli yangu. Muscle zangu zinasikia vizuri maji kitu ikiwa moto, ikiwa warm, inanisaidia na tulia. Kama nimechoka ya nifanya nasikia vyema, nanifanya nimetulia nafanya nasikia nimepumzika vizuri.

Hapana hapana mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni. Ni wakati rare sana utanipata nimeweka vitu zangu mtandaoni. Mimi hupenda kuwa mtu private sana mimi huwa sipendi kujionyesha mtandaoni, hadi, unless ni maybe vitu na ambavyo nasikia zimenibamba sana naezaeka, lakini hiyo ni kwa muda mfupi sana, ama kwa katiki kidogo.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki na familia. Mimi kwanza huoda keki nibekiwe yenye iko na birthday yangu, nini nini alafu naita familia na marafiki twajivinjari, twaenjoy pamoja twala snacks, twala chakula, twala keki niimbiwe, nisherekee nao tufurahie sote pamoja.

Mimi hupenda chakula cha chips na na kuku na zinapenda sana vibanzi hivyo. Waruvi nivyo vilivyo ekwa kumafutani. Na pia kuku kama ni kuku karanga, kama ni choma, kama ni hiyo marinated yenye inaasali na vitukai zo huwa na zipenda sana sababu ni tamu ya nikumbusha memoriz mzuri za utoto.

Mimi hushugulikia wateja kwa upole na utaratibu na umakini kwa sababu sitaki wateja wakasirike, ningependa service yangu ninayowapa iwapendeze mno ili waje tena kwa mara nyingi zaidi. So huwa napenda kuwa tolerant, kumuwelewa, kuwa na upole, kusikia anacho taka kusaidiwa.

Mimi nasaidia jamii yangu kwanza kwa kupa masha ushauri watoto ama vijana wanaokuja nyuma yangu. Either wawe ndo wameingia chuo kikuu ama wale wako high school ama primary nawapa ushauri ya jinsi kuishi maisha ili waeze kujisaidia hadi wao na pia kupanda miti vitu kama hivyo.

Mimi hulea nywele yangu kwa muda mrefu huwa wakati nanyoa ndiyo wakati rare. Mimi hulea nywele, nimelea nywele kwa miaka kama tano sita hivi, nimelea nywele. Halafu maybe hunyoa on the sides, kando kando, si huku juu huku juu sipendi kuguza nywele yangu.

Lahasha, kwa kwa kutopenda kwangu sijaieza kwenda kuona bahari, ningependa sana kuenda Mombasa kuona bahari, kuona mchanga ya beach, kuweza kujie ba burudisha huko na maji na waves na yokuwa baharini lakini hadi sasa sijafanikiwa kuweza kwenda lakini ningependa sana inikieza kuwa pesa nijipele.

Kabla ya kulala kwanza mimi hu brush meno, hupiga mswaki, kisha naanza kusoma novelli, napenda kusoma novelli sana kabla nilale ama pia kucheza michezo mingi simuni kwa mtandaoni kama Call of Duty, kama Shadow Fight, michezo kama hizo pia hunisaidia kutulia. Alafu kisha najipata nimeingia usingizi mwana.

Naam nimewai enda kwenye tamasha za muziki nikiwa highschool music festival zilinipendeza sana niliweza kuenda nikajiburudisha, nikajiexpress, ninavyotaka, nikawa na ungana na marafiki zangu, na walimu wangu pia na nikatekineza marafiki wapya pia, nikaeza pia kuenda kuona rais na kumbuka after kuweza kushinda tamasha hizo za muziki.